Ili kujitunza, mimi najaribu sana kutunza ngozi yangu kwa kutumia aloe vera, kuoga, mara mbili kwa wiki. Na ili kutunza afya yangu ninajaribu sana kula chakula ambacho ni chenye lishe ambacho kina ladha nzuri na kina vitamini na protini vizuri za kutosha na pia mimi hufanya mazoezi kwa nyakati nyingi nafanya mazoezi hapa nyumbani kwa sababu hakuna jimu huku nafanya mazoezi na pia ili kutunza afya yangu ya akili napendelea kusoma, napendelea kujitunza kimawazo nisije nikaingiliana na wawazo mabaya ambayo yanaeza kuathiri afya yangu ya kiakili mambo kama hayo ndiyo nafanya na mengine mengi.

Kwa sababu ya teknolojia na kuwepo kwa mitandao, siku hizi ni rahisi sana kufanya marafiki kwenye mitandao. Ingawa hivo, singesema hao marafiki ni marafiki wakutegemeka. Kwa sababu wengi wao si wajui, sijui tabia zao, sijui wamekua wapi, sijui kama wamelelewa vipi. Kwa hivyo si rahisi kuwaita wale marafiki, lakini kulingana na vile tunavyoona mambo ya nakwenda sahii, mitandao, marafiki wa mitandao wamekuwa ni wenye kufaa hata sana, zaidi sana kuliko wale ambao wanajulikana. Na kwa mfano unaona mtu amepitia hali ngumu anapata usaidizi kupitia marafiki wa mitandaoni ambao hata hawa mjui, hata hawakuwahi kumwona kwa hivyo ni jambo ambalo limebadilika kwa wakati huu kwamba unaweza kutengeneza marafiki kwenye mitandao na ninafurahia sana pia kuwa na marafiki kwenye mitandao na pia kufanya marafiki na walimu wenzangu wakati ambapo tumepeleka wanafunzi kwenda kwenye michezo labda ama kwenye music, mambo kama drama, inasaidia kukutana na walimu wapya na hivo kutengeneza marafiki wapya katika eneo la kazi.

Mimi sipendelei sana kusherehekea siku kuu na kutokana na imani yangu sisherehekei mwaka mpya wala Krismasi kwa sababu naiona kama siku ingine ile tu. Kweli siku kuu za mwaka mpya na Krismasi na siku kuu nyinginezo ziko na mambo ya ndani, ziko na vyanzilishi ambavyo kivyangu, si vyanzilishi vizuri vya kikristo kwa hivyo huwa najaribu sana. Kukaa mbali na siku kuu hasa hizo ambazo zinahusishwa na mambo ya kipagani.

Harufu, kama unaulisa harufu kwa, kama marashi, kwa inategemea ni kitu gani. Ju kwa mfano kama ni marashi yangu ya kutumia, ninapenda marashi yenye harufu ya passion, huwa yananituliza mimi, na huwa ninapenda vile yanavyo kuwa ni pambe. Passion ni pambe kweli ukipita mahali, unakuwa, unamvuto fulani kwa hiyo harufu ya passion. Kwa hivo minapenda marashi ambaye ya mewekwa harufu ya passion ki marashi. Kwa upande mwingine, kama ni kwenye kufua, kama ni kwenye sabuni ya kufua, mimi napendelea sana harufu ya lavender. Inavutia na inafanya zile nguo zangu ziwe ni zenye kunukia vizuri. Na inatuliza kama umefutia mahali, umesafishia nyumba na imebaki pale ile harufu ya lavender inakuwa ni yenye kupendeza kweli. Harufu nyingini ambayo pia napenda japo kuwa nyakati nyingini inakuwa ni kali zaidi na ina nguvu kidogo ni harufu ya lemon sana sana ya marashi ya lemon ya kiwekwa kwenye sabuni pia ama spray inakuwa ni marashi ambayo pia yanavutia kuyanusia.